Muda wangu wa bure napenda kutumia kwanjia inayoniweka huru na kunipa utulivu wa akili. Baada ya kazi au majukumu ya kila siku, huwa na hitaji kufanya mambo ambayo yananisaidia kupumzika na kujirudisha katika hali nzuri. Kwa hiyo, napanga muda wangu wa bure kwa mambo rahisi lakini yenye maana. Kwanza kabisa, napenda kupumzika. Hii inaweza kuwa kukaa tu bila kufanya chochote, kizitu, au kuangalia kipindi kifupi chaburudani. Si lazima niwe nimekaza macho kwa muda mrefu, balini kuipa akili na fasi ya kupumua. Wakati mwingine hata kukaa kimia na kufikiri ya hunisaidia sana kujituliza. Pili, napenda kusikiliza muziki. Muziki hunisaidia kubadilisha hali ya moyo. Kuna nyakati nasikiliza muziki wa utulivu na kuna nyakatina sikiliza muziki wa kunipanguvu. Kila aina hunisaidia kulingana na hali yangu. Nikiwa nyumbani au nikiwa peke yangu. Muziki hunifanya nijisikie niko sawa na nafsi yangu. Tatu, napenda kutumia muda na watu wakaribu. Hii inaweza kuwa familia au marafiki. Tunaweza kuzungumza, kucheka au kulapa moja. Hu ni muda muhimu sana kwa sababu unanijenga kihisia. Kuwa na watu wanao nielewa, hunipa amani na furaha ya kweli. Nne, napenda kufanya mazoezi mepesi. Hii inaweza kuwa kutembea, kunyosha mwili, au kufanya mazoezi madogo nyumbani. Mazoezi huniseidia kubaki na nguvu na pia kuondoa msongo wa mawazo. Hata kama ni kwa muda mfupi na hisi mabadili kwa mazuri baada ya hapo. Napenda pia kujifunza kitu kipya. Wakati mwingine na soma, wakati mwingine naangalia mauthui ya kuniongoza ujuzi, sio lazima iwe masomo mazito lakini kitu kinachonifanya nijisikie ni miongezeka. Hii inanipa hisia ya maindeleo hata wakati wa mapumziko. Napenda kupanga mambo yangu ya mbele. Muda wabure hunipa nafasia kuangalia maisha yangu kupanga ratiba na kujianda kwa siku zijazo. Hii hunisaidia kuepuka msongamano wa mawazo na kunifanya nijisikieni na uthibiti wa mambo yangu. Mwisho, napenda kujitenga kidogo na mtandao. Ingawa mtandao unafaida nyingi. Wakati mwingine kupunguza matumizi, hunisaidia kuungana zaidi na mazingira halisi kuwa mbali na simu kwa muda huniseidia kupata utulivu wakweli. Kwa ujumla, natumia muda wangu wabure kwa kupumzika, kujijali, kujifunza na kuwa na watu ninao wapenda. Muda huu niseidia kujirudisha katika hali nzuri na kunipa nguvu ya kuendelea na maisha ya kila siku kwa utulivu na kwa furaha.

Napenda kununua vitu katika maeneo mbalimbali kulingana na aina ya kitu ninachohitaji. Kwa kawaida, napenda kuenda sokoni au kwa wafanya biashara wa karibu kwa sababu huko napata vitu kwa bei nafuu na pia napata nafasi ya kuzungumza na watu. Soko linauhai wake, kuna kelele za watu wakiongea, wafanya biashara wakitangaza bidhaa zao na hali ya mazungumzo ambayo hunifanya nijisikie niko sehemu ya jamii. Kununulia sokoni kunanipa furaha ya kuchagua mwenyewe, kugusa bidhaa na kujadiliana bei kwa utulivu Kwa vyakula vya kila siku kama mboga, matunda na nafaka, huwa napendelea kununua kwa mama mboga au kwa vibanda vya karibu na nyumbani Hapa napata bidhaa zilizo safi na mara nyingi najua zinatoka wapi Pia huwa na uhusiano mzuri na wauzaji kwa hivyo mazungumzo huwa rahisi na ya kirafiki Unapojenga uhusiano na muuzaji hata kununua kuna kuwa rahisi kwa sababu mnaelewana na mnaheshimiana Kwa nguo na viatu, napenda kutembelea masoko ya wazi au maduka ya kawaida Napenda kuona bidhaa kwa macho yangu, kujaribu kama inanitosha na kuhakikisha inanifaa kabla ya kununua Wakati mwingine kutembea huku na huku kuangalia vitu tofauti, hunipa nafasi ya kulinganisha bei na ubora Hii inanisaidia kufanya uamuzi mzuri bila kukimbilia. Kuna pia nyakati ambapo napenda kununua vitu katika maduka makubwa. Hii hasa ni pale ninapohitaji vitu vingi kwa wakati mmoja. Maduka makubwa hunipa urahisi kwa sababu kila kitu kiko sehemu moja na mazingira ni tulivu. Unaingia, unachukua, unachohitaji, unalipa na unaondoka bila haraka nyingi. Ingawa bei huwa juu kidogo, urahisi na mpangilio hunifanya niridhike. Kwa vitu vya nyumbani kama vyombo au vifaa vidogo, napenda kutafuta sehemu zinazojulikana kwa kuuza bidhaa imara. Siangalii sana mwonekano wa nje, bali naangalia ubora. Napenda kitu kitakachodumu kwa muda mrefu kuliko kununua kitu cha bei ya chini kinachoharibika haraka. Hii inanisaidia kuokoa pesa kwa muda mrefu. Pia ninapenda kujiandalia bajeti kabla ya kununua. Sipendi kununua kwa pupa, napenda kujua ninachohitaji, kiasi cha pesa nilichonacho na ninachoweza kununua bila kuathiri matumizi mengine. Hii hunisaidia kununua kwa akili na kuepuka kudanganywa au kununua nisikichohiikitaji. Kwa ujumla, napenda kununua sehemu ambazo zinanipa amani, urahisi na thamani ya pesa yangu. Iwe ni sukoni, kwa kibanda, au maduka makubwa. Muhimu ni kupata kile ninachohitaji kwa bei inayofaa na ubora unaoridhisha. Kununua kwangu sio tu kuchukua vitu, bali ni sehemu ya maisha yangu ya kila siku na njia ya kushirikiana na watu wanaonizunguka.

Kushirikiana na timu ni jambo ambalo linahitaji mipangilio, uelewa na moyo wa kushirikiana. Ninaposhirikiana na timu, kwanza kabisa ninajaribu kuelewa kila mmoja katika timu hiyo. Kila mtu ana nguvu na udhaifu wake, na kuelewa hili husaidia kugawa majukumu vizuri. Siwezi kuhitaji kila kitu kifanyike kwa njia yangu tu, bali najuwa kuwa kila mmoja ana mchango wake muhimu. Hii inanisaidia timu kufanya kazi kwa ufanisi na kwa amani. Pia, ninajitahidi kushirikiana kwa mawasiliano mazuri. Mawasiliano ni msingi wa timu yoyote. Ninasikiliza wenzangu vizuri, kuelewa mawazo yao na kushirikisha yangu kwa uwazi bila kuwasumbua. Wakati mwingine, mawazo ya mtu mmoja yanaweza kuboresha kikamilifu kile tunachokifanya kama timu. Kushirikiana kunahitaji kuwa tayari kusikia wengine na pia, kuwa na subira pale mawazo hayakubaliani na yako. Kila wakati ninaposhirikiana na timu, ninajuwa umuhimu wa kuchangia bila kujilaumu. Hii inamanisha kushirikisha kila mmoja ili sehemu ya kazi aliyokua amepangiwa kufanya kwa wakati na kuhakikisha kila kitu kinaenda vizuri. Hii inahitaji nidhamu na uaminifu. Hakuna mtu anayependa kufanya kazi na mtu anayepuuzia au kusuasua majukumu yake. Kushirikiana kunafanikiwa pale kila mmoja anapojuwa jukumu lake na kuifanya kwa moyo wote. Pia, kushirikiana na timu kunahitaji kujenga uhusiano mzuri na mwenzangu. Tunapokuwa na uhusiano wa kirafiki, kuzungumza kwa heshima na kuelewa hali za kila mmoja, kazi inakuwa rahisi. Kila timu inakutana na changamoto, wakati mwingine watu wanakosa nguvu, wanahisi kuchoka au wanakuwa na mawazo tofauti. Kushirikiana kunasaidia kupunguza mvutano na kuhakikisha kila mtu anahisia nzuri. Vilevile, kushirikiana na timu kunahitaji ubunifu na kushirikiana kimawazo. Mara nyingi tatizo fulani linaweza kutatua kwa njia nyingi na tunaposhirikiana, tunapata njia bora zaidi kuliko mtu mmoja angeweza kufikiria pekee yake. Hii inanifundisha kuwa kushirikiana sio tu kazi bali pia, njia ya kujifunza kutoka kwa wengine na kuongeza uelewa wangu. Pia ninajitahidi kusaidia wenzangu pale wanapohitaji msaada. Kwa mfano, ikiwa mtu anashindwa kumaliza sehemu ya kazi, ninajitahidi kushirikiana naye kumsaidia bila kuchukia. Hii huongeza moyo wa pamoja na kufanya timu iwe imara. Timu yenye mshikamano ni rahisi kufanikisha mambo makubwa na kushirikiana kunachangia sana mshikamano huo. Mwisho, kushirikiana na timu kunanifundisha pia uvumilivu na subira. Hakuna timu inayofanya kila kitu kwa urahisi kila wakati. Kuna wakati kuna migongano au tofauti za maoni. Lakini kushirikiana kuna maanisha kuwa, unaweza kuishi na kutatua tofauti hizo kwa heshima na busara. Hii ni fundisho muhimu sana kwa maisha binafsi pia, sio tu katika kazi ya kikundi. Kwa hivyo, ninaposhirikiana na timu, ninajitahidi kuelewa wenzangu, kuwasikiliza, kushirikisha mawazo yangu, kutimiza majukumu yangu kwa wakati, kusaidia pale panapo hitajika na kudumisha amani na mshikamano. Hii inafanya kazi yetu kuwa rahisi, yenye ufanisi na yenye furaha. Kushirikiana na timu ni zaidi ya kazi ya pamoja. Ni njia ya kujifunza, kushirikiana na kukuwa pamoja.

Mimi ni mtu wa kuwahi zaidi kuliko kuchelewa. Hii ni tabia niliojijengea kwa muda mrefu na inanisaidia sana katika maisha yangu ya kila siku. Kuwahi sio tu kuonyesha heshima kwa wengine, bali pia ni njia ya kupanga maisha kwa ufanisi. Nilianza kujijengea tabia hii nikiwa mdogo pale nilipoona watu wengine wanakosa mambo muhimu kwa sababu walichelewa. Niliamua kuwa tofauti kidogo kuwa mtu ambaye kila wakati anajaribu kufika kwa wakati. Kuwahi kunanisaidia kuepuka msongo wa mawazo na usumbufu. Wakati unachelewa, mara nyingi, unahisi, haraka, unaanza kukasirika, na hata wengine wanashindwa kuelewa wanachofanya. Lakini pale unapokuwa mtu wa kuwahi, unakuwa na mudawa kupanga, kupumzika kidogo kabla ya tukio, na hata kuangalia kama kila kitu kikosawa. Hii inasaidia kuepuka mchafuko na kufanya maisha kuwa rahisi. Pia kuwahi kuna nisaidia katika kazi na masomu. Kwa mfano, kama ni na mkutano au zoezi fulani, kujaa mapema kunanipa nafasi ya kujiandaa, kukagua kila kitu na kuakikisha sijakosa chochote. Hii inanifanya nione kila jambo limepangwa vizuri na ninafurahia kuwa mtu wa kuwaminika. Watu wanapokuwa na imani kwako kuwa utakuwepo kwa wakati. Wanakuheshimu zaidi na wanajua wanaweza kukutegemea na kutegemea maneno yako ulio yasema. Hata hivyo, si kila wakati ni rahisi kuwa mtu wa kuwahi. Kuna wakati baadhi ya vitu vinachukua muda zaidi kuliko nilivyo tarajia au trafiki inaweza kuchelewa. Lakini hata katika hali hizo na jitahidi kuwa na subira na kufanya kila kitu niwe tayari haraka kadri niwezavyo. Tabia hii imenifundisha kuwa kila mtu anapaswa kujaribu kuwa na nidhamu na kuheshimu muda kwa sababu muda ni kitu cha thamani sana. Pia kuwa mtu wakuhai kunanifundisha maadili ya heshima na uwajibikaji. Watu wanapoona unaheshima kwa muda, wanajifunza pia kuhesabu wakati. Hii ni kitu muhimu sana katika maisha. Sio tu katika kazi au shule, bali pia katika mahusiano ya kila siku. Kuwahi kuna saidia kudumisha heshima na amani katika ya watu. Kuwahi pia kuna saidia kuwa mtulivu zaidi. Kwa sababu najua nitakua tayari kabla ya wengine. Sihitaji kukimbilia au kushugulikia msongo kwa muda. Hii inasaidia kuwa na akili safi, kufanya maamuzi mazuri na kushugulikia changamoto kwa utulivu. Tabia ya kuchelewa maranyingi huleta stress. Na hofu, lakini kwa kuwahi, maisha huwa tulivu zaidi na yenye mpangilio. Kwa hiyo, ninaweza kusema bila shaka kuwa mimi ni mtu wa kuwahi zaidi kuliko kuchelewa. Hii ni tabia nilio jijengea kwa sababu inanisaidia kupanga maisha, kudumisha heshima na kuwa na amani ya akili. Hii inafanya maisha yangu ya kila siku kuwa rahisi, yenye mpangilio na yenye furaha kidogo kila wakati. Kwa kweli, kuwahi siyo tu tabia, bali ni sehemu ya madili nilio yajenga na ninayo yathamini sana.

Maranyingi wikendi ninapanga siku zangu ili kuleta mchanganyiko wa burudani, kupumzika na pia kufanya baadhi ya majukumu ya muhimu. Siku za asubui maranyingi huwa na utulivu kidogo naanza kwa kufurahia usingizi wa kutosha baada ya wiki yenye shuguli nyingi na kisha kuchukua muda kidogo kuandaa chakula cha asubui bila haraka. Hii inanisaidia kuanza siku kwa akili safi na moyo tulivu. Baada ya asubuhi, napenda kufanya shugli za nyumbani ambazo mara nyingine siwezi kufanya wakati wa wiki. Hii inaweza kuwa kupika chakula kidogo zaidi cha familia, kupanga vitu vilivyo pangwa au kusafisha sehemu ndogo ndogo nyumbani. Hii inanipa hisia ya kuwa nimefanya jambo la maana na pia huchangia amani ya nyumba nzima. Baada ya hapo, mara nyingi napanga kufanya shugli za burudani. Napenda kutembea nje, kuenda bustani au kuchukua muda wa kufurahia hewa safi. Wakati mwingine napenda kucheza mchezo midogo kama mpira au mchezo wa kubahatisha nyumbani. Hasa ikiwa kuna familia au marafiki karibu. Hii hunisaidia kuondoa msongo wa mawazo uliokustanywa wakati wa wiki. Wikendi pia ni muda mzuri wa kushirikiana na familia au marafiki. Mara nyingi tunapanga chakula cha pamoja, kuzungumza, kucheka na kushirikiana hadithi za maisha. Hii ni sehemu muhimu sana kwa sababu inaunganisha uhusiano na kuwapa kila mmoja hisia ya karibu na ya furaha. Kwa baadhi ya siku, napenda pia kutumia muda kusoma kitabu, kusikiliza muziki au kufanya shugli za kiroho zinazo ongeza amani ya ndani. Kama kuna miradi au shuguli za binafsi, ambazo sikuzifanya wakati wa wiki, wikendi huwa nafasi nzuri ya kuzimalizia. Hii inaweza kuwa kujifunza kitu kipya, kupanga bajeti, au kutimiza kazi ndogo ndogo zilizosalia. Napenda kuwa na mchanganyiko wa kazi na burudani, kwa sababu siyo kila wakati, wiki ni rahisi kufanikisha yote kwa wakati mmoja. Mwisho, kabla ya kumaliza wikendi napanga utaratibu wa siku zijazo. Hii hufanya niondoke kwenye wikendi nikiwa na mpangilio, akili safi na moyo tulivu. Hivyo, wikendi kwangu siyo tu kupumzika, bali ni nafasi ya kujirekebisha, kushirikiana na wengine na kujiandaa kwa wiki inayofuata.

Ni filamu inayonigusa sana kwa sababu inasimulia maisha kwa njia ya kweli bila kupamba sana au kuficha changamoto zinazopatikana katika safari ya mwanadamu. Inanionyesha kuwa, maisha sio rahisi kila wakati lakini kupitia uvumilivu, bidii na imani binafsi, mtu anaweza kufika mbali zaidi ya alivyowahi kufikiria. Kila ninapoikumbuka filamu hiyo, ninafikiria jinsi muhusika mkuu alivyopitia magumu, tangu akiwa mdogo, akakutana na vikwazo vya kifamilia, kifedha na hata vya kihisia, lakini bado hakukata tamaa. Hii inanifanya nijione ndani ya hadithi hiyo kwa sababu, maisha ya kila siku nayo yanachangamoto zinazofanana. Kinachonivutia zaidi, ni jinsi filamu hiyo inavyoonyesha ukuwaji wa mtu hatua kwa hatua. Haionyeshi mafanikio ya ghafla, bali inaonyesha safari ndefu iliyojaa maamuzi magumu, makosa, kujifunza na kujaribu tena. Mhusika mkuu anajifunza kutoka kwa makosa yake, anajirekebisha na anaendelea kusonga mbele hata pale ambapo anaonekana hana msaada wowote. Hii inanifundisha kuwa, hakuna mafanikio bila subira na kwamba, kushindwa siyo mwisho wa safari bali ni sehemu ya kujifunza. Pia, napenda sana ujumbe wa mahusiano uliyomo ndani ya filamu hiyo. Inaonyesha umuhimu wa familia, marafiki na watu wanaokuzunguka. Kuna nyakati ambapo mhusika mkuu anakataliwa, anadharauliwa na hata kuonekana kama hana maana. Lakini pia kuna watu wachache wanawaamini ndani yake na kumtia moyo. Hii inanifanya nitambue kuwa hata mtu mmoja anayekuamini anaweza kubadilisha kabisa maisha yako. Filamu inanifundisha kuthamini watu walio karibu nami na kutouchukulia msaada wao kama jambo la kawaida. Mandhari ya filamu pia inanivutia sana kwa sababu yanaakisi maisha halisi ya kila siku. Inaonyesha nyumba za kawaida, mita ya kawaida na mazingira ambayo watu wengi wanaweza kujiona ndani yake. Hakuna kupitiliza sana kila kitu kinoanekana cha kweli na kinachoweza kutokea katika maisha ya mtu yeyote. Hii inanifanya nijisikia kuwa hadithi hiyo si ya ya mbali, bali ni hadithi ambayo ingeweza kuwa yangu au ya mtu ninayemjua. Kihisia filamu hiyo inanigusa sana. Kuna sehemu zinazofanya moyo ufinyike, macho yajaye machozi na kuna sehemu zinazotoa tumaini kubwa. Inanionyesha kuwa hata baada ya huzuni kubwa, bado kuna nafasi ya furaha na mwanzo mpya. Kila mara ninapoimaliza kutazama, najisikia nimepata nguvu mpya. Nimepata motisha ya kuendelea kupambana na changamoto zangu mwenyewe na kuamini kuwa kesho inaweza kuwa bora kuliko leo. Zaidi ya yote, filamu hio inanifundisha kuhusu kujithamini. Inaonyesha kuwa haijalishi watu wengi wanasema nini kukuhusu, cha muhimu ni kile unachojiambia mwenyewe. Mhusika mkuu anapojifunza kujiamini, mambo yanaanza kubadilika pole pole. Hii inanifanya nitafakari maisha yangu binafsi, jinsi ninavyo jiona na jinsi ninavyoweza kujijenga zaidi bila kutegemea sana maoni ya watu wengine. Kwa ujumla, filamu hiyo ninayoipenda sio tu ya kuniburudisha, bali pia ni ya kunifundisha, kunitia moyo na kunikumbusha kuwa maisha ni safari ndefu yenye milima na mabonde. Kila ninapofikiria kuhusu filamu hiyo nahisi kama napata somo jipya, hata kama nimeitazama mara kadha, ni filamu ambayo inanifanya nikue kiakili na kihisia na ndiyo maana bado ninaiweka moyoni kama mojawapo ya filamu ninayoipenda zaidi. Filamu hiyo inaitwa his and hers.

Lugha ninayopenda sana kujifunza ni kifaransa. Sio kwa sababu ni marufu tu, bali kwa sababu inasauti nzuri, maneno yake yanaeleweka kwa upole na inahistoria ndefu ya utamaduni ambayo inanivutia sana. Ninapo fikiria kifaransa nafikiria mashairi, muziki, tamaduni za vyakula, filamu na maonyesho ya sanaa ambayo yana ashiria historia na maisha ya watu wa nchi hio. Ningependa kujua maneno mengi, jinsi ya kuzungumza kwa usahihi na jinsi ya kuelewa misemo ya kifaransa ambayo mara nyingine ina maana tofauti kulingana na muktadha. Kupitia kujifunza kifaransa, ningepata fursa ya kuelewa tamaduni tofauti na kuzungumza na watu kutoka sehemu mbalimbali za dunia kwa urahisi zaidi. Hii siyo tu kupanua ufahamu wangu, bali pia kunanifundisha heshima kwa utamaduni nyingine na jinsi watu wanavyo weza kuishi kwa mitazamo tofauti. Pia kifaransa ni lugha yenye urefu na maneno mazuri sana. Kwa hivyo kujifunza kunakuwa burudani pia. Lugha nyingine ninayopenda ni kijapani. Kijapani kina maneno yenye maana ya kipekee. Baadhi yake hayana tafsiri moja kwa moja kwa kiswahili na kujaribu kuelewa na kuzungumza kijapani kunanifundisha uvumilivu, subira na umakini. Kila neno au kanji lina historia na nifuraha kuona jinsi lugha hio inavyo tumika kwa heshima, adabu na uelewa wakijamii. Kujifunza kijapani pia kunanifundisha mtindo wakufikiri tofauti na kuzingatia maadili ambayo mara nyingi ni tofauti na yale niliyokuwa nayo. Ningependa pia kujifunza kihispania Kihispania ni lugha yenye rangi na hisia nyingi, ina maneno yenye mtiririko mzuri na inafaa sana kwa mazungumzo ya kila siku. Kujifunza kihispania kuna nifungua fursa ya kuzungumza na watu wengi duniani. Kwelewa tamaduni zao na hata kusafiri kwa urahisi zaidi. Hii inaniweka karibu na watu wengine kunifundisha maneno mapya na kunipanua mawazo yangu kuhusu maisha ya kila siku. Zaidi ya hayo, kujifunza lugha yoyote kuna nisaidia kuelewa jinsi lugha zinavyo fanya kazi jinsi maneno yanavyo undwa na jinsi mawasiliano yanaweza kubadilika kutokana na muktadha. Hii ni burudani kubwa kwangu kwa sababu ninapo jifunza lugha, siyo tu maneno ya nje ninayojua, bali pia namna ya kufikiri na mitazamo ya watu. Hii inanikumbusha kuwa kila lugha ni daraja ya kuelewa maisha, hisia na dunia kwa njia mpya. Kwa hiyo, ningependa kujifunza luga mbali mbali, lakini kwa sasa kifaransa, kijapani na kihispania zina nivutia zaidi. Kila mmoja inachanga nyiko zake, inachanga moto zake, mantari yake na mtindo wake wakipeke wa mawasiliano. Na ninaona ni jambo zuri kujifunza hizi lugha ili kupanua uelewa wangu wa dunia na kuimarisha uwezo wangu wa mawasiliano. Kujifunza lugha ni kama safari ya akili na hisia. Ambapo kila nenojipia linanifungua mlango mpya wa kuangalia dunia tofauti.

Kinachonifanya nicheke ni mchanganyiko wa vitu vidogo vidogo vya kila siku, hadithi za familia na mambo ya ajabu yanayo jitokeza bila kutarajiwa. Mara nyingi, nicheke pale ninaposhuhudia tabia za watoto wadogo wanapojaribu kufanya jambo kwanjia ya kipekee, wakiwa na ubunifu au wakijaribu kuiga watu wazima kwa utani. Watoto wana njia ya kipekee ya kufanya mambo kuwa ya kuchekesha bila hata kuelewa kwamba wanachofanya nikitendo cha kicheko. Napenda kuona jinsi wanavyoweza kuiga tabia za watu wazima kwanjia ya burudani na mara nyingine jinsi wanavyobuni michezo yao ambayo mara nyingine inaelekea kwenye hali zizotarajiwa lakini zenye kuchekesha. Zaidi ya hayo, ni cheke sana pale kuna utani wa familia. Hii inaweza kuwa miungoni mwa kaka, dada, au wazazi wanapojaribu kubuni maneno au vitendo vya kuchekesha bila kutarajia. Mara nyingine ni miungoni mwamarafiki. Tukiwa pamoja tunazungumza kucheka kwa maneno, kwa vitendo, au hata kwa jinsi mtu anavyofanya kitu cha kawaida, lakini kwa mtindo wa ajabu unaofanya wengine kucheka. Utani huu sio wa kukashifu mtu bali ni wakufurahisha na kushirikisha wengine hisia ya furaha. Pia nacheka pale hisia za kicheko zinaposhirikishwa na kila mtu anapopata nafasi ya kucheka pamoja. Pia kutokana na hali zisizotarajiwa zinazotokea kila siku. Hii inaweza kuwa tukio dogo kama mtu anavyoshinda kuendesha kitu kidogo lakini kwanjia ya ajabu au tukio la ajabu kama mtu kusahau kitu kimoja cha kawaida na kuchanganya mambo kwanjia ya kuchekesha. Halihizi zinanifanya nicheke kwa sababu ni kicheko cha asili. Sio kitu kilichopangwa na mara nyingi kicheko hicho kinaingia ndani ya moyo na kunifanya niongeze furaha. Pia mimi hucheka kutokana na michezo ya vichekesho vinavyotengenezwa na wasani. Filamu za vichekesho, vipindi vya runinga au hadithi za kicheko zinazohusiana na maisha ya kawaida zinanifurahisha sana. Ni jambo la kuvutia kuona jinsi mtu anavyoweza kuunda kicheko kutoka katika hali ambazo kwa wengine zinaonekana za kawaida tu. Lakini kwa akili ya msani zinageuzwa kuwa kitu cha kuchekesha. Hii inanifundisha pia kuangalia maisha kwa mtazamo wa furaha kutafuta upande wa kicheko katika kila hali. Mwisho, mimi hucheka sana pia pale ninapofikiria matukio ya zamani. Kumbukumbu za ajabu au zile ambazo zilitokea kwanjia isio ya kawaida. Kumbuka matukio kama kufanya nishuke furaha ya ndani na kunifanya nicheke hata kwa kukumbuka matukio yaliopita. Hii ni sehemu ya maisha kwa sababu kicheko kinatoka sio tu kwenye mambo mapya, bali pia kwenye kumbukumbu na hisia zinazoshirikishwa na wengine. Kwa ujumla, mimi hucheka kutokana na watoto, familia, marafiki, matukio ya ajabu, michezo na kumbukumbu za furaha. Kicheko sio tu kioo cha furaha, bali pia ninjia ya kupunguza msongo, kuunganisha watu, na kuona maisha kwa mtazamo wa weledi wa furaha na utulivu. Kila mara ninapocheka na jisikia nimepata nguvu, furaha na amani kidogo ya moyo.

Kazi nyumbani ninayochukia zaidi ni kusafisha choo. Siyo tu kwa sababu ni chafu na mara nyingine inachukua muda mrefu, bali pia ni kazi ambayo inahitaji nguvu. Umakini mkubwa na uvumilivu, hasa pale choo kikiwa kimechanganyika na mabaki magumu ambayo hayana njia rahisi ya kuondolewa. Kila mara ninapopanga kuingia chooni kusafisha, najua kuwa lazima nitumie muda wangu wote. Mikono yangu itachoka na lazima nizingatia kila kona ili kila sehemu iwe safi. Hata hivyo, ni lazima nifanye kwa sababu ni sehemu muhimu ya nyumbani na choo kisicho safi kinachangia msongamano wa uchafu na harufu isiyofaa katika nyumba. Kinachonifanya nichukie zaidi ni harufu. Mara nyingi harufu huingia ndani ya pua na inabidi nitumie muda wa kupumua vizuri, kutumia sabuni maalum na mara nyingine kutumia bidhaa za kemikali ili kuondoa harufu na uchafu. Kwa upande mwingine, kuna wakati choo kimejaa vumbi, fangasi, au mabaki ya maji machafu, na hii inahitaji nguvu kubwa kuondoa. Kila kona ni lazima iangaliwe kwa umakini, na kila kitu kilichochafuka, lazima kiwe safi kabisa. Hii ni kazi ambayo si rahisi, na mara nyingi napendelea kuipanga mapema kabla hali ya uchafu kuwa mbaya zaidi. Zaidi ya hayo, kusaficha choo kunahitaji nidhamu kubwa na uvumilivu. Hata kama nipo mchovu au nina hamu ya kufanya jambo jingine, lazima nichukue muda wangu mzima kufanya kazi hiyo kwa uangalifu. Hii inanikumbusha kuwa hakuna kazi nyumbani ambayo inaweza kuachwa nusu njiani. Kila kitu lazima kimalizike kwa umakini ili kuondoa matatizo yoyote ya afya au uchafu katika nyumba. Hali hii inafanya kazi hiyo kuwa chukizo kwa sababu inahitaji nguvu, muda na uvumilivu zaidi kuliko kazi nyingine nyingi nyumbani. Pia kusafisha choo mara nyingi huja na changamoto zisizotarajiwa. Mara nyingine maji hayaendi vizuri au vifaa vya kusafisha havitoshi au sehemu flani ni ngumu kufikia na hii nafanya kazi hiyo kuwa changamoto kubwa. Kwa hivyo, lazima nitumie mbinu nyingi, kutumia zana mbalimbali na mara nyingi kujiridhisha kuwa kila kona imesafisha. Hii inachukua muda mwingi na mara nyingi hufanya nichukie kwa sababu ni kazi ngumu ya kuchosha na isio ya burudani. Hata hivyo, licha ya kuchukia najua kuwa kusafisha choo ni muhimu sana kwa afya na usafi wa nyumbani. Inanisaidia kujifunza uvumilivu, nidhamu na kuhakikisha kuwa kila kitu kinafanywa kwa utaratibu. Hii ni sehemu ya maisha naingawa ni kazi ninayochukia zaidi, lazima nifanye ili nyumba iwe safi, hewa iwe safi na kila mtu awe na mazingira mazuri ya kuishi. Kwa hiyo, kati ya kazi zote za nyumbani, kusafisha choo ndicho kinachonichosha zaidi, kinachonichukiza zaidi na kinachohitaji nguvu kubwa na uvumilivu mkubwa. Kila mara ninapomaliza na jisikia relief kidogo, lakini wakati wa kuanza ni mgumu na hawezi kuepukika ni kazi ya lazima lakini bado ni chukizo kwa sababu inahusisha uchafu, harufu na nguvu nyingi za mwili na akili.

Aina ya keki ni nayoipenda sana ni keki ya chokoleti yenye unene wa ustani na ladha ya kipekea yenye mchanganyiko wa chokoleti tamu na kidogo chenye ngu uchungu wa asili wa chokoleti. Sio keki ya haraka tu, bali ile inayopikwa kwa muda, ikichanganya viungo vizuri ili kila kipande kiwe laini kabisa, lakini pia kiwe na unyevu mzuri. Kila mara ni napokula kipande napenda kuhisi muundo wake kutoka juu hadi chini, muundo ambao unakubali kifuniko cha chokoleti laini, unga mzuri na mara nyingine vipande vidogo vya nuts au karanga ambazo hutoa ladha na crunch kidogo na kuifanya keki kuwa na kipeke ya kipeke zaidi. Kinacho nivutia zaidi ni jinsi keki ya chokleti inavyo weza kufanya hisia kuwa nzuri. Kila mara ni napokula kipande nafanya tafakari kidogo na hisia yangu hubadilika. Ladha tamu ya chokleti, mchanganyiko wa unyevu wa keki na harufu yake nzuri hunifanya nishike furaha ndogo ya kila siku. Hii ni sababu kwa nini keki ya chokleti sio tu kitoweo cha kawaida bali ni burudani kwa hisia na faraja kidogo. Kila kipande ni kama zawadi ndogo kwa moyo, kinachonifanya ni sahau mawazo mabaya ya siku na kunirudisha kwenye hali ya utulivu na furaha. Zaidi ya hapo, napenda pia jinsi keki ya chokoleti inavyoweza kupangwa kwa mandhari ya kipeke. Mara nyingine kwa hafla fulani au sherehe. Keki hii huwekwa kwa uwangalifu mkubwa kwa rangi zinazovutia, ukingo mzuri na mara nyingine toppings za caramel, chocolate chips au krimu ya vanilla. Hii hufanya kula keki kuwa sio tu kitoweo cha ladha bali pia burudani kwa macho. Kuona keki imepangwa kwa uwangalifu kunanifanya nicheke kidogo, nishawishike na kuwana furaha kubwa ya kula kipande kimoja au viwili bila kuhesabu kwa sababu kila kipande ni kizuri na kinavutia. Keki ya chokoleti pia inanifundisha kuthamini muda na bidii ya kupika. Kuona keki imeandaliwa kwa usahihi, viungo vyote vimechanganywa vizuri na kupikwa kwa muda unaofaa. Kuna nifanya nifahamu kuwa kila kitu kizuri kinahitaji subira. Hii ni somo la maisha. Kama vile kupika keki inahitaji umakini, uvumilivu na mpangilio mzuri ndivyo maisha yanavyo itaji bidii, njidhamu na mtazamo mzuri ili kupata matokeo mazuri. Kila kipande cha keki ni mfano wa jinsi jitihada ndogo ndogo zinaweza kuunganisha kuwa kitu kizuri. Zaidi ya hapo, napenda keki ya chokoleti kwa sababu inaweza kuunganishwa na mambo mengine madogo madogo ya furaha. Mara nyingine kuchanganywa na chai, kahawa au hata ice cream na kufanya kila kipande kuwa na ladha ya kipeke yenye mchanganyiko wa halisi wa tamu na unyevu. Hii inanifanya nikumbuke furaha ndogo za maisha kushirikiana na familia au marafiki na kuwa na wakati wa furaha na amani. Kwa hivyo, aina ya keki ninayoipenda ni keki ya chokoleti, yenye unyevu, muundo mzuri, ladha tamu kidogo yenye uchungu wa chokoleti, na mara nyingine topping ndogo ndogo zinazoangeza ladha na furaha. Kila kipande ni furaha, kila kipande ni burudani, na kila kipande kina nifundisha thamani ya subira, ni tamu, na bidii, siyo tu katika kupika, bali pia katika maisha ya kila siku.

Wakati wa mpira wa besiboli ni pale unaposhuhudia mchezo mkubwa ambao unachukua hisia na msisimko wa kipekee. Huo ndo wakati mkuu. Ambapo kila hatua, kila shambulio na kila kipigo cha mpira kinaweza kubadilisha matokeo ya mchezo mzima. Kwa kweli ni wakati ambao wachezaji wanajitahidi kuonyesha uwezo wao wa juu nidhamu na mikakati ya kushinda. Unapokuwa ukitazama mchezo huu, hisia zinapanda na kushuka kwa kasi. Kila kipigo cha mpira kinapofanywa kwa usahihi, kila mlolongo wa mbio za wachezaji na kila mpira unaopigwa kwa nguvu au kwa ustadi, unashuhudia mshikamano mkubwa wa timu na uwezo wa kipekee wa kila mchezaji. Kinachonifanya wakati huu kuwa wa pekee ni msisimko wa mashabiki. Wakati mpira unapoanza kutupwa, kila shabiki anashikilia pumzi yake. Akifuatilia kila hatua kwa makini, hali ya uwanja hua na kelele, nyimbo na vicheko na hisia hizi zinapita kutoka kwa wachezaji hadi mashabiki na kinyume chake. Kuna hisia ya mshikamano wa pamoja, kila mmoja anajisikia kuwa sehemu ya mchezo, na kila hatua inayoanza au kufa inatoa msukumo wa kipekee. Hii ni tofauti na mchezo mingine kwa sababu mpira wa besiboli unachanganya muda wa utilivu na muda wa msisimko mkubwa na kila shabiki au mchezaji anapaswa kuwa makini kila wakati. Zaidi ya hapo, wakati mkuu wa mpira wa besiboli mara nyingi unahusiana na mashindano muhimu au kombe. Ni pale ambapo timu zinashindana kwa kila kitu. Kuonyesha ujuzi, mbinu na umakini mkubwa. Kila kipigo cha bat, kila upigaji mpira na kila mbio za wachezaji ni muhimu. Na kuna haja ya kufanya maamuzi sahihi haraka. Mchezaji anapopiga mpira kwa nguvu au kumkamata mpinzani kwa ustadi, shabiki hupiga makofi, kushangilia na mara nyingine kushikilia pumzi yake kwa msisimko mkubwa. Hali hii inachanganya hisia za furaha, msisimko, hofu kidogo na mshikamano wa timu, na kufanya wakati huu kuwa wa kipekee sana. Pia, wakati huu unafundisha subira na nidhamu. Mpira wa besiboli si mchezo wa haraka kila wakati. Kuna sehemu ambapo timu inasubiri muda, mbio huchukua muda na kila shambulio linahitaji mpangilio makini. Hivyo shabiki au mchezaji lazima awe makini, avumilie na afuatilie kila hatua. Hii ni somo la maisha kila kitu kinahitaji subira, umakini na kushirikiana na wengine ili kufanikisha malengo. Mwisho, wakati mkuu wa mpira wa besiboli unakumbukwa pia kwa furaha ya pamoja baada ya ushindi. Wakati timu inashinda, wachezaji hushirikiana, kushangilia na kusherekea juhudi zao. Shabiki pia anasherekea pamoja nao na kila mtu anajisikia kwa sehemu ya mafanikio. Hii ni hisia ya mshikamano, furaha na kuridhika na ni sehemu inayofanya mpira wa besiboli kuwa mchezo wa kipekee sana. Sio tu kwa mashabiki bali kwa wachezaji pia. Kwa hivyo, wakati mkuu wa mpira wa besiboli ni mchanganyiko wa msisimko, mshikamano, subira, nidhamu na furaha ya pamoja. Ni wakati unaoshugulisha hisia zote, furaha, hofu, mshikamano na kuridhika. Na kufanya mchezo huo kuwa tukio la kipekee lisilosahaulika kwa wachezaji na kwa mashabiki.

Wakati wajua kali, napenda kutumia muda wangu kwa njia zinazonipa faraja, utulivu, na pia kunisaidia kulinda afya yangu kutokana na joto. Kwanza kabisa, napenda kukaa kwenye kivuli, iwe ni chini ya mti, kando ya paa lililo na kivuli, au sehemu yenye pazia ili jua lisiniguse moja kwa moja. Hii inanisaidia kuepuka joto kali ambalo linaweza kuharibu nguvu za mwili, kunifanya nichoke au nihisi uchovu haraka. Na pia kunilinda kutokana na madhara ya ngozi kama kuchomwa na jua au kuvimba kutokana na joto. Kuwa kwenye kivuli kunanipa nafasi ya kupumzika, kusoma kitabu, kusikiliza muziki, au hata kuangalia mandhari ya mazingira kwa utulivu wa akili. Zaidi ya hapo, napenda kunywa maji mingi na vinywaji baridi ili kudumisha mwili kuwa na unyevu unaohitajika wakati jua linapokuwa kali. Hi ni muhimu sana kwa sababu jua kali linaweza kusababisha uchovu, uchefuchefu au hata kuongezeka kwa joto la mwili. Kwa hivyo napanga muda wangu wa kupumzika nakunywa maji mara kwa mara kuhakikisha mwili unakaa kwenye hali nzuri na pia napumzika kiakili. Mara nyingine napenda pia kula vyakula vyenye unyevu kama matunda au juisi ili kuongeza nguvu na kuepuka uchovu wa joto. Vile vile napenda kutumia muda wa jua kali kufanya shughuli za ndani ambazo hazihitaji mwili kupumua sana. Kwa mfano maranyingi na shughulika na kazi ndogo ndogo nyumbani, kusoma, kufanya maandalizi ya masomo au hata kupanga ratiba ya siku zijazo. Hii hufanya siku iwe yenye tija bila kunisababisha joto kali kunilemea. Pia maranyingi napenda kutumia muda huu kwa kazi za ubunifu kama kuchora, kuandika au kufikiria mambo ya maisha. Kwa sababu akili yangu inakua makini na tayari kushughulikia kazi zinazohitaji ubunifu. Kwa upande wa burudani, wakati wa jua kali ni fursa nzuri ya kutazama mandhari, kucheka na familia au marafiki, au hata kutembea kidogo kwenye kivuli au kando ya uwanja. Hii inapanua hisia ya furaha, kurahisisha mawazo na kunisaidia kushirikiana na wengine bila hatari ya joto kuchosha mwili. Hali hii ya kushirikiana na wengine kwenye wakati wa jua kali huongeza mshikamano, furaha ya pamoja na kumbukumbu nzuri ambazo zinabaki muda mrefu. Mwisho, napenda pia kutumia muda wa jua kali kupumzika mwilini. Hii inaweza kuwa kwa kulala chini ya kivuli kando ya sehemu yenye hewa safi au hata kuogelea kwenye maji ya baridi ili kupunguza joto mwilini. Hii hufanya hisia zangu kwa tulivu, mwili unapata nguvu na akili inakua safi. Kwa kweli, kushughulika na jua kali kwa mpangilio huu, hunisaidia kudumisha afya, kurahisisha hisia na kufanya siku iwe na tija na burudani. Kwa hivyo, wakati wa jua kali, napenda kukaa kwenye kivuli, kunywa maji na vinywaji baridi, kufanya shughuli za ndani, za ubunifu, kushirikiana na wengine kwa furaha na kupumzika mwilini. Hii ni njia ya kunifurahisha, kudumisha afya na pia kuondoa uchovu unao tokana na joto. Huku ni kujivunia utulivu, furaha na amani ya ndani.

Kumbukumbu ya kutisha ninaweza kuikumbuka nipale nilipokuwa mdogo na tukipoteza njia nyumbani wakati tulikuwa tumetembea karibu na shamba kubwa lenye miti mirefu. Nilikuwa pamoja marafiki kadha na tulifikiri tunajua njia ya kurudi nyumbani, lakini mara tulipoanza kuzunguka tulipotea kabisa. Kila kona tulioipita ilionekana sawa na kila sauti ya wanyama au upepo uliova kwenye miti ulinifanya nikisi hofu. Mara nyingine nilisikia wimba wa ndege au mliowapaka wanaopiga kelele usiku na kila kitu kilinifanya nicheke kidogo lakini kwa hufu kwa sababu hakukuwa na mtu mzima karibu kuongoza. Kinacho nifanya kukumbuka kumbukumbu hii ni kwa sababu ilikuwa ya kutisha na nihisia ya kutokuwa na njia na kuwa peke yangu kwa muda. Kwenye mwele kiotofauti. Marafiki walikuwa wakichaka kidogo lakini kwa hufu. Kila moja akijaribu kuthibiti hali. Hali hiyo ilipanuka zaidi pale tuliposikia sauti zisozo eleweka za wanyama na giza ilikianza kushika eneo lote tulikuwa tukitembea. Hii ili nifanya nihisi kuwa hatuwezi kutoa popote, hatuwezi kutoka popote na kuwa tuko katika hatari ya kweli. Zaidi ya hapo, kumbukumbu hii ya kutisha ilikuwa pia kutoka na na ukimya mzito uliokua unozunguka shamba. Ukimia uliokua na woga bila sauti ya mtu mzima au kitu cha kawaida. Ulitufanya tuwe kwenye hali ya tahathari kila wakati. Tulijaribu kuketi kidogo chini ya mti, kukaa kimya na kusubiri kuona ni njia gani ya kutoka. Lakini kila sauti ndogo za wanyama au kiumbe kilinifanya nicheke kidogo lakini kwa hofu. Hatimaya tulipata njia baada ya muda mrefu wa kutembea na kujaribu kuelewa alama za kawaida. Lakini kumbukumbu hiyo ili nifundisha kuwa hufu inaweza kuja kwa urahisi pale tunapokosa mwelekeo na kuwa subira. Mtazamo wa makini na mshikamano wa pamoja ni muhimu sana pale kwenye hali ngumu. Hata baada ya kuona mwanga na kutoka shambani, moyo wangu ulidunda kwa muda. Na bado napoweza kukumbuka hisia za hufu, wasiwasi na mshikamano wa kila mmoja Kwa hivyo, kumbukumbu ya kutisha kwa huu ni ile ya kupotea shambani nikiwa mdogo Kwa sababu nilikwa nimepotea njia na nilikwa na hufu sana Ukimiamzito, gizali naloshikilia kila kona na sauti zisizo eleweka za wanyama ambayo ili nifundisha umuhimu wa tahadhari, umuhimu wa mshikamano na umuhimu wa kushirikiana pale unapoka biliana na hali ngumu isiota rajwa.

Ninahifadhi data yangu kwa uangalifu mkubwa kwa kutumia njia tofauti ili kuhakikisha ikosalama, haipotei na inaweza kupatikana kwa urahisi wakati wowote ninapohitaji. Kwanza kabisa, napenda kuhifadhi taarifa muhimu kwenye vifaa ninavyo vitumia kila siku kama simu au tarakilishi. Lakini sihifadhi tu bila mpangilio, ninapanga data kwa mafaili na majina ya nayoeleweka vizuri ili nisipate shida ya kuitafuta baadae. Mpangilio huu hunisaidia sana kwa sababu unanipa utulivu wa akili nikijua kila kitu kiko mahali pake. Mbali na kuhifadhi kwenye kifaa kimoja, ninapenda pia kuwa na nakala ya ziada ya data yangu. Hii ni kwa sababu najua kifaa kinaweza kuharibika, kupotea au kupata hitilafu bila kutarajiwa. Kwa hiyo ninahakikisha ninaweka na kala nyingine mahali tofauti, ili hata kama kifaa kimoja kitapata shida, nisipoteze taarifa zangu muhimu. Njia hii inanipa uhakika na kunifanya nisiwe na hofu kuhusu kupoteza kumbu kumbu, kazi au taarifa binafsi. Pia ninazingatia sana usalama wa data ninayohifathi ninapenda kutumia njia za kujilinda kama kuweka nywila imara, kubadilisha nywila mara kwa mara na kuepuka kufungua au kupakua vitu visivyo eleweka. Hii hunisaidia kuzuia watu wasiofaa kufikia data yangu bila ruhusa. Kwa kufanya hivi, ninahisi kama ninailinda taarifa yangu kwa mali yangu binafsi, kwa sababu najua inathamani kubwa kwangu. Zaidi ya hilo, ninapenda kuchagua maeneo ya kuhifathi data ambayo nirahisi kuyafikia, lakini pia nisalama. Sipendi kuhifathi kila kitu mahali pamoja kwa sababu najua hilo linaweza kuwa hatari. Kugawanya data katika sehemu tofauti, kunisaidia kuthibiti vizuri, kupunguza hatari ya kupoteza kila kitu kwa wakati mmoja, na kunipa nafasi ya kuamua ni taarifa gani ni ya kawaida na ni ipi ya siri zaidi. Hali nyingine muhimu ni nidhamu ya mara kwa mara ya kuangalia na kupanga upya data yangu. Ninapenda kuchukua muda kuangalia mafaili ya zamani, kufuta ya sio na maana na kupanga upya yale muhimu. Hii hunisaidia kuepuka msongamano wa data, kufanya vifaa vifanye kazi vizuri, na pia kunifanya nijisikie nimepanga maisha yangu ya kidigitali. Kwa ujumla, ninahifadhi data yangu kwa njia ya mpangilio, njia ya usalama na tahadhari kubwa. Ninahakikisha kuna nakala zaidi ya moja ninalinda taarifa kwa nywila na umakini na ninapanga kila kitu kwa njia inayoni rahisishia maisha. Hii hunipa amani ya moyo, kuniondolea wasiwasi na kunifanya nijisikie niko tayari kwa chochote kinachoweza kutokea bila kupoteza taarifa zangu muhimu.

Ninashiriki katika jamii yangu kwa njia mbalimbali zinazolenga kujenga mshikamano, kusaidiana na kuboresha maisha ya kila siku ya watu wanaonizunguka. Kwanza kabisa, napenda kushiriki kwa kushirikiana vizuri na majirani zangu. Hii inahusisha kusalimiana, kuzungumza nao mara kwa mara na kujua changamoto wanazopitia. Mawasiliano haya ya karibu hunisaidia kuelewa mahitaji ya jamii na kunifanya nijisikie kama sehemu muhimu ya mazingira ninayoishi. Si mtu anayekaa kivyake bila kujali wengine. Pia napenda kushiriki katika shughuli za pamoja kama mikutano ya kijamii, usafi wa mazingira au hafla ndogondogo za kijamii. Kushiriki katika shughuli hizi hunipa nafasi ya kutoa mchango wangu. Iwe ni kwa nguvu zangu, mawazo au muda wangu. Kwa mfano, wakati wa shughuli za usafi, ninashirikiana na wengine kusafisha maeneo ya pamoja, kukusanya taka, na kuhakikisha mazingira yanabaki safi na salama kwa kila mtu. Hii hunipa furaha kwa sababu najua mchango wangu, hata kama ni mdogo, una adhari chanya kwa jamii mzima. Zaidi ya hilo, ninapenda kusaidia pale ninapoweza, hasa kwa kuwapa msaada watu wanaohitaji. Hii inaweza kuwa kwa kusikiliza mtu anayehitaji kuzungumza, kusaidia jirani kwa kazi ndogo, au kushiriki raslimali nilizonazo pale inapobidi. Msaada huu wa pamoja kwa moja hunifanya nijisikie kuwa na thamani katika jamii na pia hujenga uhusiano wa kuaminiana na kuheshimiana kati ya wangu na wengine. Pia ninashiriki katika jamii kwa kuonyesha tabia njema na kuwaheshimu wengine. Kuwa na nidhamu kuwaheshimu wazee na kuzingatia sheria na maadili ya eneo ni njia muhimu ya kushiriki kijamii. Wakati watu wanaona mfano mzuri, hujifunza na kuiga na hii huchangia kujenga jamii yenye amani na mshikamano. Kwa upande wa vijana na watoto, napenda kushiriki kwa kuwapa ushauri au kuwahamasisha kufanya mambo yenye manufaa. Hii inaweza kuwa kwa kuwatia moyo wasome kwa bidii, wajiepushe na tabia hatarishi, au wajishugulishe na vipaji vyao. Kuwa karibu nao na kuwapa mwelekeo, hunipa furaha kwa sababu najua ninachangia kujenga kizazi chenye madili na malengo mazuri. Kwa ujumla, ninashiriki katika jamii yangu kwa kushirikiana na majirani, kushiriki shughuli za pamoja, kusaidia pale ninapoweza, na kuonyesha tabia njema na kuhamasisha wengine. Njia hizi hunifanya nijisikie kuwa sehemu hai ya jamii, kujenga uhusiano wa karibu na kuchangia katika kuifanya jamii kuwa mahali pazuri pa kuishi kwa amani, heshima na mshikamano.

Kitendo cha wema ninachokumbuka sana ni siku moja nilipokutana na mzee mmoja, aliekua amekaa kando ya barabara akiwa amechoka sana na anaonekana hana nguvu kabisa. Nilimpomsogelea, niligundua alikuwa amebeba mzigo mzito na hakuwa na uwezo wa kuendelea na safari yake. Uso wake ulikua umejaa uchovu na macho yake yalionyesha wazi kuwa alikuwa amefika mahali pakukata tamaa. Bila kufikiria sana, nilimsogelea kwa utulivu, nikamsalimia na kumuuliza kama anaweza kuhitaji msaada. Mwanzoni alikuwa na aibu kidogo, lakini baada ya kuzungumza nae kwa upole, alikubali kuwa alikuwa amechoka na hakuwa na mtu wa kumsaidia. Nilichukua mzigo wake na kuanza kumtembeza pole pole hadi mahali alipokuwa anaelekea. Njiani tulizungumza kidogo, akaniambia kuhusu maisha yake, changamoto alizopitia na jinsi mambo ya livyokuwa magumu kwake siku hiyo. Nilimsikiliza kwa makini bila kumkatiza, nikampa nafasi ya kujieleza, niliona alivyoanza kufunguka taratibu na hata tabasamu dogo lilianza kuonekana usoni mwake. Hapo nilitambua kuwa wakati mwingine, wema hauko tu kwenye msaada wakimwili, bali pia kwenye kusikiliza na kumfanya mtu ajisikie kuwa bado anadhamani. Tulipofika mahali alipokuwa anaelekea, nilimsaidia kukaa chini apumzike, nilimnunulia maji na chakula kidogo kwa sababu niliona hakuwa amekula kwa muda. Alinishukuru sana na sauti yake ilitetemeka kwa hisia Aliniambia kuwa hakutarajia mtu yeyote angesimama kumsaidia na kwamba kitendo kicho kimempa nguvu mpya ya kuendelea maneno yake yalinigusa sana kwasababu niligundua kuwa jambo nililoliona kua la kawaida kwake nilikuwa kubwa sana Baada ya hapo nilika nae kwa muda kidogo tukizungumza mambo ya kawaida Tukicheka kidogo na hali yake ikaonekana kubadilika kabisa uchovu wa uwali ulipungua na alionekana mwenye matumaini zaidi Nilipo ondoka nilikihisi furaha ya ndani ambayo si rahisi kueleza kwa maneno Haikuwa furaha ya kujifisia Bali furaha ya kujua kuwa nimefanya jambo dogo ambalo limeleta mabadiliko makubwa kwa mtu mwingine Kitendo hicho cha wema kilinifundisha somo kubwa sana nilijifunza kuwa si lazima uwe na mengi ili kusaidia, wala si lazima ufanye jambo kubwa ili kubadilisha siku ya mtu. Wakati mwingine, kusimama tu, kusikiliza, kusaidia kidogo, au kuonyesha kujali kunaweza kumrudishia mtu matumaini aliokua ameyapoteza. Tangu siku hiyo, nimekuwa nikijaribu kuwa makini zaidi na watu wanaonizunguka, kwa sababu huwezi kujua ni nani anapitia wakati mgumu kimya kimya. Kila ninapokumbuka tukio hilo, hunikumbusha umuhimu wa ubinadamu, huruma, na kujali wengine bila kutarajia chochote kwa malipo. Hunifanya nijisikie kuwa sehemu ya jamii, kwa njia ya kweli, na hunipa motisha ya kuendelea kufanya vitendo vidogo vya wema, kila ninapopata nafasi, kwa sababu najua vinaweza kuwa na maana kubwa kuliko ninavyofikiria.

Changamoto ni nazo kutana nazo kazini ni nyingi na hutofautiana kulingana na siku, mazingira na wakati ninaofanya nao kazi. Moja ya changamoto kubwa ni shinikizo la kazi, hasa pale majukumu ya napokuwa mengi na muda ni mdogo. Kuna nyakati kazi zinaingia kwa wingi kwa wakati mmoja. Mara moja, hali kama hii inaweza kuchosha akili na mwili na wakati mwingine usababisha mkanganyiko ikiwa mtu hajaipiga ama haja jipanga vizuri. Inahitajika nithamu kubwa, kujipanga, kutulia na kuha kikisha kila jukumu linafanyika kusahihi bila kukurupuka. Changamoto nyingine ni mawasiliano kazini. Siki la mtu anaelewa mambo kwanjia ile ile na wakati mwingine hutokea kutofautiana kwa maoni au kutoelewana. Kuna watu wanapenda kuwasiliana moja kwa moja, wengine wanapenda kupitia ujumbe na wengine hawapendi kuulizwa maswali mengi. Hali hii inaweza kusababisha taarifa kupotoshwa au kazi kufanyika tofauti na ilivyo tarajiwa. Inani lazimu kuwa makini sana ninapozungumza na wenzangu, kuchagua maneno vizuri na kuhakikisha nimeelewa na nimeeleweka ili kuepuka migogoro isio ya lazima. Pia kufanya kazi na watu watabia tofauti ni changamoto nyingine. Kuna wale wanaopenda kushirikiana na kuna wale wanaopenda kufanya kila kitu pekee yao. Wengine wanachukua majukumu yao kwa uzito mkubwa, huku wengine wakichelewa au wasiotimiza wajibu wao ipasavyo. Hii inaweza kuathiri kazi ya timu na kuongeza mzigo kwa watu wachache. Katika hali kama hizi, inabidi nijifunze kuwa mvumilivu, kuelewa tofauti za watu, na kujaribu kushirikiana kwanjia inayojenga badala ya kula umiana. Changamoto ya kujifunza mambo mapya pia ipo. Kazi hubadilika, mahitaji hubadilika, na wakati mwingine mtu analazimika kujifunza njia mpya za kufanya kazi haraka sana. Hii inaweza kuleta hofu hasa pale mtu anapohisi haja jitayarisha vya kutosha. Lakpini pia inalazimu mtu ajitoe, ajifunze kwa vitendo na akubali kuwa mwanzoni anaweza kukosea. Changamoto hii hunifundisha kuwa mnyenyekevu na kuwa tayari kupokea maarifa mapya bila kujiona nimechache lewa. Pia changamoto ya kusawazisha kazi na maisha binafsi huwa ipo. Kuna nyakati kazi inachukua muda mwingi kiasi cha kukosa muda wa kupumzika au kushughulikia mambo ya nyumbani. Hii inaweza kusababisha uchovu wa kudumu na kupungua kwa motisha. Inanilazimu kujitahidi kuweka mipaka, kujipa muda wa kupumzika na kutambua kuwa afya ya akili na mwili ni muhimu ili niweza kufanya kazi vizuri. Bila kufanya hivyo, mtu anaweza kujikuta anafanya kazi bila nguvu au hamasa. Kwa ujumla, changamoto kazi ni haziishi, lakini zina nijenga na kunifanya ni kue. Kila changamoto inanifundisha somo fulani, iwe ni kuhusu uvumilivu, mawasiliano, usimamizi wa muda au kujitambua zaidi. Ingawa wakati mwingine hali huwangumu, changamoto hizi unifanya niwe imara zaidi, mwenye uzoefu zaidi na tayari kukabiliana na hali ngumu zinazoweza kujitokeza siku zijazo.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa njia ya kawaida, lakini yenye maana kubwa sana kwangu. Mara nyingi huwa tunaanza kwa kukaa pamoja nyakati za jioni au wikendi, tukizungumza kuhusu mambo ya siku, kazi, masomo au chochote kilichotokea. Mazungumzo haya ya kawaida hunifanya nijisike karibu na wao kwa sababu kila mtu anapata nafasi ya kujieleza bila kuhukumiwa. Wakati huo wakusikilizana hunijenga sana, unanipa utulivu wa akili na kunikumbusha umuhimu wa kua na watu wanao kujali kweli. Pia napenda sana kutumia muda na familia kupitia chakula. Kuna kitu chakipeke sana kukaa mezani pamoja, kula chakula kimoja, na kushiriki hadithi huku mkicheka. Wakati mwingine tunapika pamoja, kila mtu akiwa na jukumu lake. Mmoja anakata mboga, mwingine anapika, mwingine anapanga meza. Hii hunifanya nijisike kama sehemu ya timu moja na hata kama chakula hakitoki kikamilifu, furaha ya kushirikiana hua kubwa zaidi kuliko ladha yenyewe. Chakula kina kua kama daraja ya kuunganisha mioyo yetu. Kuna nyakati pia napenda kutumia muda na familia kwa kufanya shughuli za nje. Tunaweza kutembea tu, karibu na nyumbani, kuenda mahali penye hewa safi, au kukaanje tukifurahia jua au upepo wa jioni. Wakati mwingine tunakaa tu nje bila mpango wowote maalum, tukiongea au kukaa kimia kimia. Ukimia huo pia hua na maana kwa sababu unajaa hisia za amani na ukaribu. Hapo ndipo mtu anahisi kuwa nyumbani kabisa. Napenda pia kutumia muda na familia kwa kusaidiana. Inaweza kuwa kazi za nyumbani, kupanga nyumba au kumsaidia mmoja wao katika jambo fulani. Msaada huu hunifanya nijisikia kuwa na mchango na hunionyesha kuwa familia sio tu kuhusu furaha bali pia kuhusu kuwajibika kwa pamoja. Wakati mwingine kusaidiana kuna zua mazungumzo ya kina, ushauri, au hata vicheko vya ghafla, vinavyo fanya kazi ionekane rahisi na nyepesi. Pia kuna nyakati za kusherehekea pamoja, iwe ni siku maalum au mafanikio madogo. Tunaweza kukaa pamoja tukikumbuka mambo tuliopitia, tukishukuru kwa hatua tulizofika, na kupeana moya wakuendelea mbele. Hata kusherehekea jambo ndogo kama mtu kufanikiwa katika kitu kidogo huleta furaha kubwa, kwa sababu kila mtu anahisi kuthaminiwa. Nyakati hizi hunikumbusha kuwa furaha ikishirikiwa huongezeka maradufu. Zaidi ya yote, napenda kutumia muda na familia kwa kuwa mimi mwenyewe. Sina haja kujifanya au kuficha hisia zangu na weza kucheka, kukaa kimia, kuuliza maswali au hata kueleza changamoto zangu bila hofu. Hali hii hunipa nguvu ya ndani na kunifanya nijisikie salama kihisia. Familia kwangu ni mahali pakupumua, mahali pakupumzika badaa ya, kelele, za maisha ya nje. Kwa ujumla, kutumia muda na familia kwangu sio kuhusu shuguli kubwa au mipango ya gharama. Mbali ni kuhusu uwepo, mazungumzo, kushirikiana na kuelewana. Ni muda unaonijenga, unaonifanya nijitambue zaidi, na kunipa msingi imara wa kuendelea kukabiliana na maisha ya kila siku kwa moyo uliojaa amani na uliojaa shukrani.

Wazo zuri nililo nalo kwa siku ya leo ni kujitolea kufanya jambo moja dogo lakini lenye maana bila kulazimishwa na bila kutarajia chochote kurudi. Inaweza kuwa ni kumsaidia mtu kwa dhati, kumsikiliza mtu bila kumkatiza au kufanya kazi yako kwa umakini hata kama hakuna mtu anaye kuangalia. Mara nyingi tunasubiri siku maalum au nafasi kubwa ili tufanye mambo mazuri, lakini ukweli ni kwamba, mabadiliko huanza na hatua ndogo sana zinazofanyika leo sasa hivi katika hali ya kawaida kabisa. Nawaza pia kuwa siku ya leo inaweza kuwa siku ya kujipunguza kazi kidogo. Maisha yamejaa mbio, malengo, presha na sauti nyingi zinazotuvuta kila upande. Wazo langu ni kuchagua kutulia kwa makusudi hata kwa dakika chache na kujiuliza kama kile tunachokifanya kinaendana na tunachotaka kweli. Kukaa kimya kidogo kupumua kwa kina na kujitambua kunaweza kubadilisha kabisa hali ya siku nzima. Sio lazima mtu afanye makubwa leo, hata kufanya jambo moja kwa umakini ni ushindi mkubwa. Wazo lingine ni kutumia siku ya leo kujifunza kitu kipya, hata kama ni kidogo sana. Inaweza kuwa kujifunza kutoka kwa mtu mwingine, kupitia mazungumzo ya kawaida, au kugundua njia bora ya kufanya jambo ulilokuwa ukifanya kawaida. Kujifunza hakuhitaji darasa au mazingira rasmi. Mara nyingi hutokea kupitia, kusikiliza, kuangalia na kuwa tayari kukubali kuwa hujui kila kitu. Hii hufungua akili na kumfanya mtu awe mnyenyekevu zaidi na mwenye mtazamo mpana. Pia nawaza kuwa siku ya leo ni siku nzuri ya kujithamini. Mara nyingi tunajisahau, tunajilaumu au tunajilinganisha na wengine bila sababu. Wazo langu ni kuchukua muda mfupi kujikumbusha kuwa umefika mbali. Hata kama safari bado inaendelea, kujisifia kimoyo kimoyo, kujipa pongezi kwa juhudi zako, na kukubali kuwa unafanya kadri uwezavyo, kunaweza kukupa nguvu ya kuendelea, kujipenda sio binafsi, ni msingi wa kuweza kuwapenda wengine vizuri. Siku ya leo pia inaweza kuwa siku ya kurekebisha jambo dogo, lililokuwa linakusumbua, labda ni mazungumzo ambayo ulikuwa unahirisha au kazi ndogo ambayo imekuwa ikikukalia akili kwa muda. Kulimaliza leo, hata kama si kwa ukamilifu, kunaweza kukondolea mzigo mkubwa mawazo. Mara nyingi hatuchoki kwa sababu ya kazi nyingi, bali kwa sababu ya kazi ndogo ndogo ambazo hatujaanza. Hatua ya kwanza mara nyingi ndiyo ngumu lakini ikishapigwa moyo hutulia. Nawaza pia kuwa siku ya leo ni fursa ya kuwa mtu mkarimu katika maneno. Maneno yananguvu sana kuliko tunavyo fikiria. Kumshukuru mtu, kumtia moyo au kusema jambo jema kwa dhati, kunaweza kubadilisha kabisa siku ya mtu mwingine. Huenda huyo mtu alikuwa anapitia wakati mgumu na maneno yako yakawa nuru ndogo iliomsaidia kusonga mbele. Wazo langu ni kuchagua maneno kwa makusudi leo, maneno yanayo jenga badala ya kubomoa. Kwa ujumla, wazo langu zuri kwa siku ya leo ni kuifanya iwe siku ya ukuwepo, kuwepo katika unachofanya, kuwepo kwa watu unaukutana nao, na kuwepo kwa hisia zako mwenyewe. Sio kila siku itakuwa bora au rahisi, lakini kila siku inaweza kuwa na maana ikiwa utaichukulia kwa makini. Leo inaweza isiwe siku ya kubadilisha dunia nzima lakini inaweza kuwa siku ya kubadilisha mtazamo wako na hilo pekee linatosha kuifanya iwe siku yenye thamani.